Nafanya kazi na timu ya mbali kukujihusisha katika video na kutoa vipengele ama vigezo ambavyo kila mtu ambavyo anapaswa kuvifuata. Na pia naangalia mambo gani ambayo yanaitajika kufanywa kwa muda wa upesi.